Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa furaha na shukrani. Kwanza kabisa, huwanza siku kwa kumshukuru mungu kwa kunipa uhai na kunilinda kwa mwaka mzima. Asubui, mara nyingi hutumia muda kujitafakari, kufikiria mafanikio yangu na malengo mapya ya maisha yangu. Baadae, napenda kusherehekea siku hiyo pamoja na familia yangu. Tunakula chakula cha pamoja nyumbani, mara nyingi chakula ninachokipenda zaidi. Familia yangu hunipa baraka na maneno ya kunitia moyo jambo linalonifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa. Pia, hujitenga muda wa kusherehekea na marafiki zangu. Tunaweza kukutana, kucheka, kupiga picha na kufurahia muziki. Wakati mwingine, tunatoka nje au kupanga sherehe ndogo kulingana na mazingira na muda tulio nao. Mwisho, siku yangu ya kuzaliwa huimaliza kwa amani na furaha, hujiwekea ahadi mpya za kuboresha maisha yangu na kusaidia wengine. Kwangu mimi, siku ya kuzaliwa sio tu sherehe, bali ni siku ya kujifunza, kushukuru na kuanza ukurasa mpya wa maisha.

Ndiyo, mimi napenda maua kwa sababu yanauzuri wa kipekee unao burudisha macho na moyo. Maua hunipafuraha ninapo yaona hasa yanapo kuwa na rangi mbali mbali kama nyekundu, njano na nyeupe. Harufu nzuri ya maua hunifanya nijisikie nikiwa na amani na hupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda maua kwa sababu yanaashiria upendo na matumaini. Mara nyingi, maua hutumika kuonyesha hisia kama furaha, shukrani na pole. Ninapo pewa maua au kuyaona yakitolewa kwa mtu mwingine, uhisi kuguswa, moyoni na kutambua dhamani ya mahusiano mema kati ya watu. Zaidi ya hayo, maua hufanya mazingira yawe mazuri zaidi. Bustani iliojaa maua huleta mvuto na hupendesha zaidi. Ninapo kuwa karibu na maua, hujisikia nikiwa karibu na asili na hupata utilivu wa kiakili na kihisia. Maua pia hunifundisha somo la maisha, huchanua kwa muda mfupi lakini huwacha kumbukumbu nzuri. Hii hunikumbusha dhamani muda nilio nao, kufanya mema na kuwacha alama nzuri kwa wengine kabla muda haujapita. Kupenda maua ni sehemu ya maisha yangu, yananiamsha furaha, matumaini na upendo kila ninapo yaona. Kwangu mimi, maua si mapambo tu, bali ni ujumbe, wa uzuri, amani na maana ya maisha.